Mara mingi wakati ambapo mi siko kazini, kitu ambacho nafanya ni kusikiza muziki, kuona filamu kwenye simu, pia kuzungumza na wenzangu, tukijadiliana hapa na pale, kuhusu mambo ambayo yanatuhusisha kama vile siasa, kama vile uchumi, kama vile ambavyo tutasaidiana kazini, ili tupate kuongeza maarifa zaidi, kwa hivyo ninafanya mambo mengi sana wakati wa mapumziko kazini.

Vile amabavyo nasaidia jamii yangu ni kuwashauri pale ambapo wanahitaji kushauriwa pia kama mtu ako na shinda yoyote namsaidia niwezavyo pia tunajadiliana na kushauriana vile ambavyo tutajifahidi kimaisha na kifedha pia na vile ambavyo tutaishi kwa amani na usalama pale karibu na jamii.